Kwa kifupi naweza kusema kamba mji nilo zaliwa. Nimezaliwa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiyo nimekua. Kushiriki vitu vya kupotea huko. Kuko na vitu vingi sana. Maana ni jiji la biashara. Kuna kila kitu unaweza ukapata. Je, unakumbuka mambo mazuri ya utotoni? Na fikiri. Nilenda beach. Nilenjoy sana. Tulicheza mpira na familia. Kila kitu. Ni nini kinachofanya mji wako kuwa maalum? Nafikiri ndiyo mji ambao unajulikana zaidi Tanzania maana ndiyo mji wa commercial city mji wabiashara na pia unahitaji kurudi pale wakati gani? Mimi si hitaji kurudi ila nipo, ndiyo nilipozaliwa na ndiyo ninapoishi katika jiji hili laa Dar es Salaam.